Mimi masaa huwa nafanya kazi vizuri sanasana huwa asubuhi hasa baada ya kuamka tu na kupata mapumziko ya kutosha. Nafurahia kufanya kazi wakati huo kwa sababu ndio akili yangu sasa inakuanga makini inanguvu za kuzingatia na mara nyingi ninaweza kumaliza kazi kwa ufanisi zaidi kuliko wakati mwingine wa siku.